Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu chakula kizuri huleta furaha na uhanganisha watu. Chakula chenye ladha nzuri kilishopikwa kwa uangalifu na upendo. Kinaweza kubadilisha siku kabisa ya mtu. Napenda vyakula kama pilau venye viungo vizuri wali na mboga safi au supu venye harufu tamu inaotia hamasa hata kabla ya kuonja. Chakula pia kina kumbukumbu nyingi ladha fulani hunikumbusha nyumbani familia na nyakati za furaha Zaidi ya kushiba, chakula kitamu huleta hisia ya kuridhisha na faraja.

Kuna maneno mengi mtandaoni ambapo naweza kusoma habari zote za kimataifa na za Afrika ama Kenya. Hapa chini baadhi maarufu ya vyenye taarifa za sasa. Habara za kimataifa, BBC News online, moja tufauti kubwa zaidi duniani kwa habari za sasa, siasa uchumi, sayansi, burudani na vinginevyo. Yahoo News, Google News, CNN, New York time, majukua makubwa yanayotoa maastara na habari kutoka sehemu nyingi duniani. Habari za mataifa kama allafrica.com husanya na machapisho habari mengi kutoka nchini mbali mbali za Afrika. Ikijimuisha Kenya, Nigeria, Afrika kusini ghana na Senigoli na menginezo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo ya ubao ni mchangamko wa furaha na akili. Napenda michezo kama chesi au kwa sababu inalazimisha kufikiria haraka, kupanga mikakati na kubaishare hatua za mipinzani. Michezo kama scrabble au bogol pia ni nzuri kwa sababu zinakuza lugha na kuongeza maneno unayojua uki kufurahia kucheza na marafiki au familia. Kuna siku unaposhinda mchezo ubao ni hisia nitamu sana, unajivunia na kuhisia umipata mafanikio kidogo bila shinikizo lolote kubwa na hata unapopoteza ni fursa ya kujifunza, kuboreshe mikakati yako na kucheza na wachezaji wenzako.

Kitu ningependa kujifunza upya ni kujifunza lugha au kuangaa na lugha la utamaduni mpya. Kila lugha inaficha njia, mpya ya kufirikiria, maneno mazuri, methali na utamaduni zaki. Kwa mfano, ingekuwa kupendeza kujua lugha za kiasili za Afrika, historia yake na methali, zinazo tumika katika mzungumuzo ya kila siku. Pia ningependa kujifunza ufundi wa teknolojia mpya kama vile jinsi mashine na programu zinavyofanya kazi au jinsi mtu anavyo weza kutumia AI kufanya kazi zake za kila siku kwa urahisi zaidi. Hii ingefanya ni fahamu zaidi dunia ya kisasa na jinsi watu anavobadilisha maisha yao kwa teknolojia.

Ujuzi ngependa kujifunza uchoro na usanifu wa picha. Ujuzi huu ungeweza kunisaidia kuelezea mawazo yangu kwa njia za ubinafu. Kuanda picha au michoro inayoeleza hisia, wazo au hadithi bila maneno. Pia ni ujuzi muhimu kwa sababu unakuza bunifu, unafunua njia mpya za kifikiri na unaweza hata kutumika kama kipato au kazi za ziada. Siku nyingi nilijaribu kuchora kidogo lakini nilihisi nilikosa mawazo sahihi na mbinu ya kitalamu Ninge penda kwanza kwa kujifunza hatua kwa hatua, misingi ya michoro, rangi au iwano ya maumbo Nafikiri wakati nzuri ya kwanza ni usubui au jioni, wakati ya akili ikotulivu na mtu wanaweza kujifikiria kikamilifu bila usumbufu.

Mara nyingi na potazama njia dirisha na onamiti wenye majani mazuri, majengo ya kisasa na barabara ya inopita. Wakati mwingine napenda sana kuangalia madhari ya jua, linapochomoza, au linapozama, kwa inatoa amani na utulivu. Kwa upande mwingine, mara chache na jihisi kama madhari, yu inachanganya mawazo yangu, lakini kwa ujumla ni raha kubwa kutazama nje na kujihisi kama sehemu ulimwengu. Ninjia pia mimi mwenyewe kutulia na kufikiria na potazama nje ya dirisha yangu.

Mimi hutumia simu zaidi kwa mawasiliano kupata taarifa. Kupitia simu naweza kuzungumza na watu muhimu, kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kutafuta majibu ya maswali mbali mbali. Pia hutumia kwa burudani kidogo kama kusikiliza muziki au kutazama video hasa wakati wa kupumzika. Simu ni kifaa kinachotegemeana sana katikati maisha ya kila siku. Mbali ya mwasiliano hutumia kujifunza na kujiboresha kama kusoma makala, kuangalia mafunzo ya video, na kujifunza ujuzi mpya mtandaoni. Pia kunisidia kupanga shuguli zangu, kutumia kalenda, vipusho na kuandika mawazo au mipango.

Ndiyo, mimi napenda sanaa ya rangi ya michoro, ili unaweza kupeleka kwenye hadithi bila maneno, inafuraisha sana, pia napenda muziki wa kisasa wa asili kwa sababu na hisi kwa moja kwa moja uneza kubadilisha mudi yako haraka. Kwenye mchoro wa rangi, napenda zile ambazo zinahadithi au hisia nyingi ndani yake. Sawa ni kama picha zinazungumuza bila maneno kwa mfano, mchoro wa mtaa mwenye watu wakifanya shuguli zao, ama dhari ya sili wenye wanyama na miti, hiyo na nifanya niwe na amani na furaha. Kwenye mziki napenda ule uchanganyo, watamaduni tofauti kama biti za kisasa, zikwe na mziki ya asili, au nyimbo za wenye hisia zandani zinazoweza kufanya mtu awazi kutoa ama kucheka bila sababu.

Napenda kufanya vyote lakini inategemea. Nikifanya kazi peke yangu, napenda kwa sababu kuna utulivu, nafikiria vizuri, napanga mambo yangu bila presha na mawazo yana to kuwa na uhuru kabisa. Hapo najisikia niko huru na makini. Lakini nikifanya kazi na wengine, napenda pia kwa sababu ya kubadilishana mawazo, kujifunza vitu vipya na ile nguvu ya pamoja. Kila mtu analeta kitu tofauti mezani, kazi inakuwa nyepesi na mara nyingi matokeo yanakuwa mazuri zaidi. Kwa kifupi, peke yangu kwa mipango ya ubenifu na wengine kwa utengenezaji wa nguvu ya timu.

Moja ya mafanikio yangu makubwa ni kukamilisha miradi ambao nilidhani haiwezekani. Kwa mfano, nilipata changamoto kubwa wakupanga au kutatua tatizo ambalo, niliwacha wengine wakiwa na msongo, na nikalifanya kwa utaratibu na akili nzuri, hatimaye, tukapata matokeo mazuri sana. Pia napenda kusema kwamba, kusaidia wengine kujifunza au kupata mafanikio pia ni mafanikio yangu, kumsaidia mwenzangu kuelewa jambo ngumu au kupata suluhisho, kuna nifanya nijivunie kama timu.

Ndiyo, napenda sana kupika. Hasa nikiona nina nafasi ya kujaribu kitu kipya, kupika kunipa raha na sababu na weza kuchanganya ladha, hunukia vizuri na mwisho wa siku hufuhia matokeo yangu mwenyewe. Sipiki kila siku kama matalamu, lakini chukua na muda jikoni, napenda kufanya kwa utulivu na kwa mapenzi. Pia nikipika napenda kwanza na chakula cha asili ya viungo safi, hi inalifanya ladha kuwa halisi zaidi na kunipa furaha kuona chakula kinapendeza macho kabla hata ya kuonja. Napenda pia kujarubu mapishi mapya hata kama siwezi kuipika kwa ukamilifu, nifuraha na kuona matokeo na kujufunza kile kinachokosekana.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha ni kama kuunganisha muda, unakamatia hisia, tukio au zuri ambao pengine ungependa bila kutambua. Napenda hasa kupiga picha za madhari na maisha ya kila siku. Zile za kawaida kabisa lakini zina hadithi ndani yake. Unapochukua picha nzuri, unajisikia kama umisesimulia, hadithi bila kusema neno lolote. Pia kupiga picha kwangu, sio tu kuchukua picha tu, bali ni kupata nafasi ya kuona dunia kwa macho mapia. Nikishika kamera napenda kuangalia maelezo madogo ambao wengine wanapita nayo bila kuyagundua. Kama mwingu, nilipopangwa vizuri, mawango, wa jua, ukipenya kwenye majani au kutabasamu ndogo la mtu kwenye sherehe. Hizo ndizo picha zinazoleta hisia za kweli.

Mi napenda sana kunywa chai. Hasa chai ya rangi ambao inanipa utulivu na inanukumbusha nyakati za asusubuhi na utulivu. Mara nyingi, huwa nanywa chai ya subui kabla kuanza kazi na inaweze kana pia kuwanza siku kwa nguvu na mawazo mazuri. Nilijifunza chai kutoka kwa familia yangu, hasa mama yangu ambaye alinitolea siri za uchanganyo viungo na kuifanya chai iwe tamu zaidi. Baada kunywa chai, najisikia mwenye amani nikiwa na nguvu ya tayari kwa changamoto za siku.

Napenda kuimarisha ujuzi wa kupanga muda wa usimamizi na miradi mikubwa. Mara nyingine mawazo ya miradi hujibilikiza na napenda kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mipangilio nzuri bila mchanganyiko. Pia napenda kuimarisha ujuzi wa mawasiliano ya kina hasa kueleza mawazo magumu kwa urahisi kwa wengine. Hii inanisaidia kwenye kazi ya kwenye mausiano binafsi pia. Na kazi kidogo, napenda kujifunza ujuzi mpya kiteknolojia kama programu mpya au abinamu au binifu ambazo zinaweza kunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi.

Napenda kufuatilia timu ambazo zinacheza kwa mtindo mzuri au kuvutia. Sio tu kushinda kwa mpira wa miguu. Napenda kuangalia timu ambao Barcelona Real Madrid kwa sababu michezo ya unachanganya mbinu, ubinafsi na mashabiki wanaoshangilia kila dakika. Pia napenda kuangalia michezo ya basketiboli, hasa NBA, na timu kama Los Angeles Lakers na Golden State Warriors. Kwa sababu mchezo wao na mvutio wa kila kipande cha michezo Kunaisha kwa sehemu na sherehe za mshindi, lakini pia napenda kuchanguza.

Napenda vitu viwili kusoma na kuandika lakini kwa njia tofauti. Napenda kusoma kwa sababu, kunanipa nafasi ya kuishi hadithi za wengine, kujifunza misemo mpya na kufungua akili yangu. Ni kama safari bila kuondoka kwenye kiti chako, inaweza kufanya ucheke, utafakari au hata kuhamasika. Kwa upande wa kuandika, napenda kwa sababu ni njia yangu ya kuunda hadithi, kuelezea hisia au kupanga mawazo yangu. Nina furaha kuona maneno yakichanganyika, kuwa ujumbe unaoleta hisia kwa wengine au hata kunisaidia mimi mwenyewe kuelewa hisia zangu.

Napenda sana mcheza aji wa soka kama lioni messi, ana ustawi wa kipeke, uhodareo kupiga mpira na uwezo wa kuleta furaha kwa mashabiki. Nimewai kushudia michezo zake za ajabu, alizozicheza kama zile alizofunga magoli ya ushindi au zile alizochukua mpira na kupita mabeki wote. Hizo ni kumbukumbu za kipeke ambazo zinabaki akilini. Ninapo muona akicheza na jiskia msisimuko wa furaha kwanini kama anafanya michezo kuwa sana, anauwezo wakipekee wa kuleta mchangamko na kuvutia macho.

Kwa mfanyikazi wapya napenda kuwa karidisha kwa moyo mkunjufu na kwa urahisi, kwanza napenda nafasi ya kuongoa nao, kuuliza kuhusu wao wenyewe na uzoefu wao, ili wahisi wa metulia na kuwa nasehemu ya timu. Baada ya hapo, napenda kuelezea taratibu na kazi za utamaduni wa ufisi kwa njia kirafiki, si kwa maeneo magumu au rasmi sana. Hii husaidia kuondoa wasiwasi na kuonyesha kwamba tunashirikia na kama timu. Na zaidi napenda kuwa shirikisha kwenye maradi mdogo au jukumula kwanza ili wawezi kuona wana leta mchanganyo wao mara moja na pia kupata hisia za mafanikio mwanzo kabisa.

Ninasadia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu. Kwanza nashiriki maarifa kwa kuwa shauri watu, hasa vijana, kuhusu elimu, kazi za mtandaoni, na ujisiri mali ili wajieke katikati kujitegemea. Pili, najitolea kusaidia pale inapowezekana, kama kushiriki shughuli za usafi wa mazingira, au kusadia majirani wanapohitaji msaada wa haraka. Tatu, ninaunga mkono biashara ndogondogo za ndani kama kununua bidhaa zao na kuwasamamisha wengine kufanya hivyo. Mwisho najitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuonyesha maadili mema kwa uaminifu, heshima na mashikamano, kwa sababu jamii imara huanza tabia njema za mtu mmoja mmoja.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kutulia kwanza mara nyingi nafanya tafakari fupi ya siku yangu, nikifikiria yaliyoendelea vizuri na ninachoweza kuboresha kesho. Bado najianda kwa usiku yafuatao kwa kupanga mambo machache muhimu akilini. Pia hupenda kusoma kidogo au kuangalia kitu kinachonituliza kwenye simu kwa muda mfupi kabla ya kulala kabisa. Huakikisha mazingira ni tulivu ili nipate usingizi mzuri.

Kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo ya ndani na ya nje. Kwanza, inahalasishwa sana na maana ya kazi yenye nikijua kunachofanya kina mchango halisi na kinagusa maisha ya watu kwanjia nchanya. Hilo hunifanya ninahisi kuridhika na kujivunia kazi yangu. Pili, kuandika binafsi, hunipa motisha kubwa. Kila ninapopata nafasi ya kujifunza ujuzi mpya, kuboresha uwezo wangu, au kubadili changamoto ngumu. Ruhisi inasonga mbele, changamoto hunifanya niwe makini, binifu na mwenye hamasa ya kujionyesha zaidi. Tatu maendeleo ya muda mrefu hunisukuma sana. Kuona hatua ndogondogo za mafanikio, iwe ni kutambuliwa kwa juhudi, kupata wabijazi, zaidi, au kusongea karibu na malengo yangu ya badaye. Hunipa ari na kuendelea hata pale mambo ya napukua magumu.

Tabia zinazonichukizia zaidi ni zile zinazo haribu, uaminifu na ushirikiano kati ya watu. Kwa mfano, ukosefo uaminifu, kama kusema uongo, kutelekeza ahadi kwa upendeleo au kuficha ukweli, kuleta kutoamini na kuvuruga mazingira ya kazi au maisha kijamii. Hii inafanya iwe vigumu kushirikiana kikamilifu na wengine na mara nyingi huunda mgogoro usio faa. Pia ninachukia tabia ya kutoheshimu wengine. Hii ni pamoja na kudharau mawazo ya wengine, kuingilia haki zao, kuchelewesha majukumu bila sababu, au kushindwa kushirikiana kwa ujibikaji Tabia hizo hupunguza morali, ya timu na, huadhiri matokeo ya kazi kwa ujumla.

Muda naotumia mtandaoni kila siku wategemea na shughuli na malengo yangu ya siku hiyo. Lakini kwa ustani na kati ya saa nne na hadi sa sita, sehemu kubwa ya muda huu hutumika kwa kazi na kujifunza kama kusoma makala za kitaalamu, kufanya utafiti au kwa mashughuli za barua pepe na mawasiliano ya kikazi. Pia ninatumia mtandaoni kuunganishwa na marafiki, familia na jamii, pamoja na kushirikiana kwenye majukwa ya elimu au burudani yenye maana. Mbali na kazi na mawasiliano, hupunguza muda ninaotumia mtandaoni kwa kusudi ili kuepuka kuchoka kupoteza muda bila mpangilio au kuadhiri usingizi na afya ya akili.

Ndio, ninafanya kazi na ushirikiano na wengine mara kwa mara na ninaona kama sehemuhimu ya mafanikizo kazini. Katika kazi pamoja, hupanga ujukumu kwa uiano, kuhakikisha kila mshiriki ana ujua jukumu lake na kushirikiana kwa mawasiliano wazi ili kuepuka mkanga nyiko. Ni na jitahidi kusikiliza mawazo na mapendekezo ya wenzangu kwa heshima, kutoa maoni yangu kwanjia ya kujenga na kushirikiana katika kutofautisha suluhisho zinazolenga kufanikisha malengo yatimu. Pia wakati changamoto zinapotokea, ufanya jitihadi kushirika na kwa haraka kusaidiana kushugulika tatizo pamoja badala ya kumkosoa mtu pamoja. Kushirikiana huu hunisaidia pia kukuza ujuzi wangu kwani najifunza kutoka kwa uzoefu na mbinu za wenzangu.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii, lakini kwa uiano na kwa mudhumuni maalumu. Mara nyingi hutumia kuwasiliana na familia, marafiki au wenzangu kazini, kupata taarifa na habari za kielimu au kijamii na kushiriki mawazo au uzoefu unaoweza kuwasaidia wengine. Pia huangalia makala au video zinazo ongeza ujuzi au burudani yenye maana. Hata hivyo, ninaweka mipaka ili kuepuka kutumia muda mwingi bila mpangilio. Kwa sababu ni rahisi kupoteza muda mtandaoni. Ninahakikisha kuwa mtandao, unanifanya nisaidie maelezo yangu binafsi na kuitalamu. Badala kuniacha, pasipo tija.

Ningependa kushiriki timu ya rugby ambao ina historia nzuri ambao inanifurahia. Kwa upande wa marekani timu yangu, yenye ninaipenda zaidi ni All Blacks au England Rugby. Ina heshimu mkubwa duniani. Ninapenda timu hizi kwa sababu ya uchezaji wao, wa kuvutia, nidhamu na utamaduni wao wa kipekee. Michezo mikuu ambayo ninapenda zaidi ni ile yanayohusisha ushindani mkubwa na vipaji vya hali ya juu. Kwa ni huwa inavutia na kunipa msisimiko. Wakati timu yangu inapoteza, huwa najihisi mchanganyiko, huwa na huzuni lakini pia inajifunza na kujiandaa kwa mchangamoto zijazo. Hii inanifanya mchezo huwa wakisesamua na wa maana zaidi.

Sina freji wa televisheni ya kudumu niliejikitia kwake, lakini napendela kufata vipindi vinavionifa kulinga na muda na mahitaji yangu. Kwa kawaida, napendela vipindi vya ilimu vina viongoza ujusi au marifa kama vile za sayansi, historia, teknolojia mafunzo ya kitalamu. Hii hunisedia kuwa na tarifa mpia na kukuza akilizangu kwanjia yenye tija. Pia kuangalia vipindi vya bahabari au makala zinazuhusiana na mambo ya sasa duniani, ili kubaki na ufahamu wa hali ya jamii na matukio muhimu. Kwa burudani napenda filamu au mfululizo, unatua mchangamoto ya kuhisia au chochea fikira. Pamoja na mashindani ya michezo, amba hunipa msesimuko na furaha ya kushuhudia ushindani wa hali ya juu.

Wakati wa siku na pofanya kazi vizuri zaidi, kwa kawaida ni asubuhi, hasa bada ya kupumzika vizuri usiku mzima. Hii ni kipindi ambapo akilizangu ziko makini zaidi nikua na nguvu za kutatua changamoto, kupanga vizuri na kuzingatia malezo kwa umakini. Asubuhi pia huwa na utulivu zaidi, upungufu wa usumbufu na hali ya anga yenye nguvu ya mskumo. Hivyo ni raisi kuzingatia kazi zinazohitajika umakini na hali ya juu ya ubinifu. Zaidi ya asubui, mara nyingi napata msukumo mzuri na ufanisi badea kupumzika kidogo mchana au wakati wakazi mapema jioni ikiwa inapangwa vizuri. Hata hivyo, napendelea kutumia asubui kwa kazi nzito au zinazohitaji umakini mkubwa na kuacha kazi zisizo za dharura au za kuarakishwa kwa vipindi vingini vya siku.

Napenda sana mchezo wa olimpiki na miongoni ya michezo ninayopenda zaidi ni riadha kama mbio za mita mia moja, mia mbili au mia nne kwa sababu ya kasi umakini na juhudi kubwa zinazohitajika. Pia napenda kuangalia michezo ya kuogelea na jimnastiki kwa sababu ya ufanisi wao na ustadi wa kipekee. Ninakumbuka mchezo wa olimpiki ambao ulionifanya niwe na msisimko mkubwa kama vile olimpiki za Rio au Tokyo ambapo nilifurahia kuona ushindani wa hali ya juu na rekodi mpya zikivunjwa. Wakati wa michezo olimpiki huwa na hisia msisimko furaha na motisha kwani ni fursa ya kuona wa wachezaji wakijituma na kuonyesha vipaji vyao vya hali ya juu na kunifanya niwe na hamu ya kufahamia na pia kujifunza zaidi.

Kwa kawaida, ninakaa hadi karibu saa nne au saa tano usiku kabla ya kulala. Ingawa hii hutegemea na shughuli za usiku, hiyo na kiwango cha kazi au shughuli binafsi nilizokuwa nazo. Nikimaliza majukumu yangu mapema, hupenda kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha. Kwa sababu usingizi nzuri, hunisadia kuwa makini na kuongeza nishati na tija za siku inayofuata. Hata hivyo, kuna siku chache ambapo nakaa hadi saa sita usiku, Hasa wakati kuna kazi muhimu ya kumalizia, mradi unaohitajika muda wa ziada au jambo binafsi nashughulikia. Katika hali hizo, ninaweza kupaumbele cha kuhakikisha mapumziko ya mwili na akili kama kupunguza muda wa kuangalia simu au kutazama televisheni kabla ya kulala.

Mara nyingi, husikiliza muziki unaonipa motisha, tulivu au furaha kwa mfano. Napenda muziki wa kisasa unaochanganya midundo yenye nguvu na maneno yenye maana muziki wa kisazi kipya unalenga mskumo au midundo ya asili kama jazi au kulaskoli wakati wa kutulia au kusoma. Pia napendelea muziki unaonivutia kihisia, unaunisisa hadithi au hisia zinazoweza kufanya nifikirie, kupumzika au kupata mskumo au kufanikisha majukumu yangu. Kwa ujumla, napendelea mchang nyiko wa muziki wa burudani na wa kielimu unaonisa mitundo mzuri na unaendeana na hisia zangu za wakati huo.

Ninajenga mahusiano ya wafanyi kazi wengine kwa njia ya heshima, mahusiliano wazi na mshikamano wa pamoja. Kwanza kuchukua muda kusikiliza wenzangu, kuelewa mawazo yao na kudhamini michango yao kazini. Hii huonyesha kuwa nina waheshimu na ninadhamini mchango wao jambo linalojenga kuaminiana. Pili, huwa makini kushirikiana kazini za pamoja kusaidiana pale napohitajika na kushiriki mafanikio pamoja. Kwa kufanya hivyo, uchangia mazingira ya kazi yenye mshikamano na motisha ya pamoja. Pia ufanya tijihaji kushiriki mazungumuzo ya kirafiki, kushiriki mawazo mazuri na kushirikiana kwenye shughuli zisizo za rasmi kama punguzo au shughuli za kijami ambapo humaarisha urafiki na mshikamano wa timu.